Harufu ninayoipenda ni harufu ya vitabu vipya kuna harufu fulani ya karatasi na wino kwenye kitabu kipya ambayo inanisisimua lakini pia vitabu vikukuu vya maktaba vina harufu hio ya kipekee kama harufu ya muda uliopita inanifanya nihisi kama nimeshikilia hazina ya siri mkononi mwangu pia siwezi kusahau harufu ya ngozi ya limau au majani ya mchaichai kwenye chai hizo ni harufu zinazonifanya nijisikie mchangamfu papo hapo.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kichina. Hapa sasa ni kwa ajili ya baadaye na teknolojia dunia inaelekea upande wa mashariki Kichina ndio lugha ya biashara na uvumbuzi wa kisasa. Ingawa ni ngumu sana kujifunza, naona ni changamoto nzuri kwa akili. Inakufanya ufike namna tofauti kabisa na lugha za kimagharibi. Lakini kusema ukweli hilo ni vyema kujifunza lugha mpya. Naji kuta narudi kupenda kiswahili zaidi kuna maneno ya kiswahili ya ndani kabisa. Ambayo ya nalada ambayo huwezi kuipata kwenye lugha nyingine yeyote.